Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira ya timu na kuwahudumia watu. Kupitia uzoefu huu, nilijifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri, ushirikiano na kuwajibika katika majukumu yangu. Kufanya kazi na watu tofauti kulinifundisha kuwa mvumilivu, kusikiliza maoni ya wengine na kutatua changamoto kwa busara. Pia, uzoefu huu ulinifundisha usimamizi wa muda kwa sababu nililazimika kupanga kazi zangu ili nikamilishe kwa wakati. Nilijifunza kukabiliana na changamoto kazini kwa utulivu na kujifunza kutokana na makosa. Zaidi ya hayo, nilijifunza kuwa nidhamu na kujituma ni mambo muhimu katika kufanikisha malengo ya kazi. Kwa ujumla, uzoefu huu ulinijenga kuwa mtu mwenye ujuzi zaidi, mwenye kujiamini na aliye tayari kujifunza mambo mapya, ambayo yamenisaidia sana katika maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoefu huu ulikuwa wakuvutia sana. Nilipata fursa ya kuona uzuri wa mazingira ya asili, kusikia sauti ya maji yakitiririka na kufurahiya hali ya utulivu ambayo haipatikani kwa uraisi mjini. Zihara hiyo ilinisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Ninapo kumbuka safari hiyo na kumbuka shughuli kama kutembea kando ya maji, kupiga picha na kujifunza kuhusu maisha ya viumbe wanaoishi majini. Pia ilinionyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira kama mito na ma ziwa kwasababu vyanzo muhimu vya maji na maisha. Kwa ujumla, kutembelea ziwa au mto kuliniachia kumbukumbu mzuri na kukanifanya kuthamini zaidi maumbile na amani inayopatikana katika mazingira ya asili.